Mafanikio niliyo yapata kazini mimi ni pamoja na kununua kiwanja ambacho nimenunua hicho kiwanja hela za kitanzania kama laki saba hivi na hamsini kwa hiyo, mafanikio niliyo yapata nikiwa kazini ni kununua kiwanja nje na kununua kiwanja, kuna mafanikio mengine kama vile kununua mifugo, mbuzi, kuku, ngo'mbe ni mafanikio ambayo nimeyapata kwa hiyo, imeni sababisha nijivute ya kufikia malengo flani hivi.

Movie ninayopenda mimi filamu au movie ninayoipenda mimi ni movie moja ya kibongo ilikuwa inaitwa oprah muigizaji wake alikuwa anaitwa kanumba huyu muigizaji ameigiza na mtu alikuwa anaitwa irene woya kama sikosei ni movie niliyokuwa naipenda kitu kinachonivutia zaidi kwa hiyo movie ni namna walivyoigiza uhalisia wa maisha ya watu uhalisia wa vitu vinavyotokea katika jamii na inatuelimisha pia kwetu sisi ambao ni watu labda maskini au matajiri namna ya kumwamini mtu hasa wa karibu yako na vitu vingine vingi kwa hiyo katika hiyo napenda zaidi naipenda na kuipenda zaidi anayeniletea hamu ya filamu hiyo ni kanumba na opra the way maisha yao walipokuwa wanaishi ndiyo maana napenda sana kuiangalia ya japo kuna makosa wanayoyafanya ndani ya movie lakini inanijenga na kunifunza namna kuishi na watu kupenda kuiona tena ningependa kwa sababu ni movie inayonifunza zaidi na zaidi.

Ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani huwa napenda sana kufanya kazi ya zile nyepesi nyepesi sana ambazo haziwezi kunifanya nichoke, haziwezi kunifanya mimi nijihisi mchovu zaidi mpaka ile furaha nikose kwa hiyo ninapokuwa na furaha nikiwa nyumbani mara nyingi huwa napenda sana kufanya kazi nyepesi kazi nye pesi hizi ni kama vile labda kuna kuosha vyombo, kufanya usafi wa nyumba kuna kingine ni kama nini, kingine nikama kupiga mswaki kazi ndogo ndogo nyepesi nyepesi kufua nguo ya ndo kazi nazozipenda nikiwa nyumbani nimetulia nimekaa nina furaha, huwa nafanya sana mara nyingi nafanya sana hizo kazi.

Ki ukweli mimi katika maswala ya kufuwa nguo kwa wiki mimi ni mvivu kiukweli sina siku mahali hunisaidia lakini kutokana na kazi ninaoifanya mara nyingi huwa nafua Jumapili na Jumatano na juma Alhamisi na Ijumaa sio Alhamisi Ijumaa kwa sababu gani Jumapili nafanya ni general clearance ambayo ina nifanya ni wana usafi wa siku sita zote kwa hiyo ninakuwa na majukumu ya kufanya ndani ya wiki hii kama kufundisha darasani kwa hiyo nakuwa na kati au muda mchache zaidi wa kufanya kazi au wakufua kwa hiyo siku ya juma nafua kwa ajili ya maandalizi ya kwenda nao kanisani kwa hiyo nakuwa ni hivyo lakini Jumatano ni siku ambao nakuwa ni fupi. Ningekuwa ni kuchafua ni chache kwa hiyo nakuwa kama nasuza kwa hiyo ninamaanisha kwamba kwa wiki mimi huwa nafua mara tatu kwa hiyo.

Kiukweli unasema kwamba ninapenda kuamka na jua au kulala mapema. Kiukweli napenda kulala mapema na kuamka mapema maana ninavyochelewa kuamka au kulala ndivyo ninavyochelewa kuamka. Ninavyowahi kulala ndivyo ninavyowahi kuamka. Kwa hiyo napenda sana nilale mapema ili nisiamke na jua kwa sababu nikilala mapema nitawahi kuamka japo majukumu yangu sometime nachelewa kulala na kuwahi nawahi, na kuamka nawahi inanipa wakati mgumu wa kulala mapema. Kwa hiyo, ninapozungumzia kulala mapema kwa upande wangu napenda sana mana nikilala mapema na kuamka nawahi au naamka mapema. Kwa hiyo, napenda sana kulala mapema ili niamke mapema.

Eleza hali ya hewa ya leo, mawazo ya kuanza nayo, labda ni jua mawingu. Kiukweli siku ya leo kwetu huku, ni mawingu. Sio jua, sio mvua. Ya ni mawingu fulani ambayo yamechanganyikana na mwanga wa jua ambapo jua halijawaka. Ila kuna mwanga wajua mzuri, na hali ya hewa inaonekana vizuri. Unajisikiaje kuhusu joto au baridi. Kwa kweli si jisikii baridi na jisikia katika hali joto ya kawaida ambayo hainifanyi nijisikie joto wala baridi kwa hiyo nipo katikati hapo yani ni wakati tuseme ni nyakati nzuri ya hali ya hewa umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa kwa kweli nimevaa mavazi ya kujistiri na hali ya hewa kutokana na baridi kwa mfano kuna wakati ukiwa umevaa nguo ya kawaida unaweza kukumbana na baridi kwa hiyo najistiri kutokana na mazingira nayoishi ya hali ya baridi lakini kwa wakati huu hapana baridi. Je unapenda aina hii ya hali ya hewa. Kiu kweli katika aina hii ya hewa mimi naipenda sana. Sijoto si baridi ni hali ya kati naipenda. Kiu kweli naipenda unataka kufanya nini katika hali hii ya hewa katika hali hii ya hewa mimi napenda sana kwa sababu ya nifanya nitulie mwili u-relax uwe katika hatua ya kuwa huru, mwili unakuwa huru. Siyo joto wala hauhisi baridi kwamba utakaa sehemu uanze kuwaza hapana. Hii ni hali ya hewa inayo nifanya mimi niwe comfortable kufanya kitu chochote na kwa wakati wowote kwa hiyo mimi naipenda sana hali ya hewa hii na kwa wakati kama huu.

Napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu napenda kutambua ladha mbali mbali ya vyakula ambavyo vinapikwa vikiwa vizuri na vikiwa na ladha yake kiwe kibaya minapenda kujaribu ilimradi tu nijue kwamba hiki ni chakula kipya na uzuri wa chakula kipya unakupa taste na ladha nyingine na napenda sana kugundua chakula kipya kwa sababu kitanipa testi nzuri zaidi kwa sehemu ambayo minaiona ni sehemu nzuri zaidi kwa hiyo minapenda sana kujaribu vyakula vipya na vyakula vipya vinakuwa ni vitamu zaidi kwa sababu haujui ladha yake na ladha ya chakula kipya ni tamu ni tamu sana kwa sababu umesha gundua, umesha jua, aina ya chakula unachokula ni kipya lazima unakuwa na hamu na motisha na morali ya kula kwa hiyo ladha ya chakula kipya ni nzuri sana.